Napenda kucheza michezo mbali mbali kama mpira wa mguu kukimbia na kuogelea. Michezo hunisaidia kudumisha afya yangu, kuongeza nguvu na pia kunipa furaha. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki na kupunguza msongo wa mawazo. Hapo.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kompyuta, usimamizi wa miradi na mawasiliano bora. Ujuzi huu utanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kushirikiana vizuri na wenzangu na pia kunipanua fursa ya ajira. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kifedha na kupanga bajeti kwa sababu ni muhimu kwa maisha ya kila siku.

Jioni napumzika baada ya shughuli za mchana kisha kula chakula cha jioni na kushirikiana na familia au marafiki baada ya hapo mara nyingi husoma vitabu au kusikiza mziki ili kupumzika akili. Najiandaa pia kwa kulala na kupanga ratiba za siku inayofuata kuhakikisha napata usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu.